Kufanya kazi ya kujitolea sijawahi tangu nimemaliza chuo niwahi kuomba sehemu ila sijakubaliwa kufanya kazi ya kujitolea ila ikatokea kazi ya kujitolea. Nitafanya nitafanya lakini ningependa zaidi iwe angalau iwe inanipa chochote kitu ili niweze kuendesha maisha yangu kwa sababu sizungumzii mshahara kama mshahara nazungumzia kitu ambacho kinaweza hata kikanipa chakula. Kwa siku sababu nikiwa natoka mpaka naenda iyo sehemu unakuta labda natumia usafiri na kila kitu. Ile nikiwa sasa sipati kitu maana yake ni kuna kipindi kitafika nitakuwa nashindwa kwenda kujitolea. Kwaiyo nitakuwa nahitaji chochote kitu. Chochote kitu kiweze kunisaidia kujiendeleza kidogo.

Mahali ninapopenda kuwa ni mahali popote penye utulivu. Napenda sehemu yenye utulivu, sipendi kelele. Kwa hiyo kwenye mahali ninapenda kuwa naweza kusema mahali penye utulivu. Sipendi kelele, sipendi pilka pilka sana, za watu hivyo sehemu ambayo naweza nikasema napenda kuwa ni sehemu ambayo ina utulivu, haina kilele kelele, haina watu wengi sana, haina haina makwazo yani ndio sehemu ambayo napenda kukaa.

Napendelea kwa kuandika kuliko kusoma kwa sasa hivi. Pendelea kuandika. Kwa sababu nikiandika inakuwa rahisi kukumbuka. Tofauti na nikisoma sana kitabu. Nikisoma inakuwa rahisi kusahau. Japo sio sana lakini napendelea sana kuandika. Kwa sababu kuandika inanishughulisha. Kwa hiyo nikiandika hivi nakuwa nakumbuka. Na inakuwa rahisi pia kutumia muda wangu kuelewa nini nafanya. Kwa iyo napendelea kuandika.

Kushughulika na wateja na washughulikia kwa upendo kwa sababu wao ndio ambao nawategemea waje wanunue kitu changu. Na nawashugulikia kwa upendo kwa sababu nataka siku nyingine warudi. Warudi kununua kile ambacho nakiuza. Hivo nawahudumia kwa uzuri. Sipendi sipendi kuwaona wakiwa hawajaridhishwa na huduma. Pia napenda sama kupokea maoni kutoka kwao ili kusikiliza wanajisikiaje. Kuzingatia ambacho nakifanya. Kwa hiyo nawasikiliza, ili kuhakikisha wanarudi.

Napendelea juisi ya matunda mchanganyiko ambao imechanganywa kira kitu. Mchanganyiko kuna pera, kuna ipu, kuna basheni. Napenda jusi ambayo imechanganyiko matunda mengi mengi. Lakini nikisema kwa jusi moja tu moja yani moja kama moja nawez kusema napendelea ya basheni. Nipendelea ya basheni ni kisema nichaguwe moja ila nikiambiwa nichague nina uguma wa kuchaguwa basi nitachaguwa matunda mingi mingi juisi lilo changanya matunda mingi mingi ndio napendelea zaidi.

Na pendelea kula wali sana sana na pendelea kula wali lakini inategemeeana siku na siku kama nilikuwa wali sana kipindi hicho maanake kuna siku itatokea nitajitikia kula ugari lakini kwa kuzingatia sana naweza kusema napenda kula ugali kwa sababu ugali mboga zake nyingi naziipenda samaki, kitimoto, nyama. Naweza kusema napendelea kula ugali. Na napendelea kula vyote siwezi nikachagua kati ya hivyo viwili. Ila napendelea sana kula vyote yaani vyote vyote. Siwezi nikachagua kati ya hivyo viwili. Kwa sababu wali nakula siku ni kiona nimekula sana ugali lakini pia nakula sana wali nikiona siku sana nimekula ugali huwa pishanisha kwa hivyo napenda vyote.

Zana ya digiti nayotumia kila siku ni simu. Natumia kila siku, yaani kila siku, lazima nitumie simu, kwa sababu simu ndo naitumia kwenye vitu vingi. Kwenye kujifunza, kwenye kujibia maswali hivi ninavojibu, kwenye kuomba kazi, kwenye kutafuta kazi, kwenye kuwasiliana na ndugu, simu ndo ninaeitumia sana. Simu ndo naeitumia sana sana sana. Natumia sana simu. Sana. Natumia sana simu. Sana.

Jambo ambalo ni muhimu kwangu lakini, nikujitolea. Pale ambapo nitakua naweza kujitolea.nikujitolea. Na kwenye kujitolea, kuna vitu vingi, kuna kutoa muda kwa mtu, kuna kutoa pesa, kuna kusaidia kazi, kusaidia pale ninapoweza. Kwa hivyo hilo ni jambo la muhimu, ikiwa naweza kufanya kwa wakati huo, huwa najitolea nafanya. Najitolea nafanya ili kuhakikisha ambao wapo karibu yangu au ambao watakua wanahitaji msaada kutoka kwangu kwa wakati huo, wanasaidika. Kwa hiyo ni hilo ndio huwa ambalo napenda kulifanya la kidini.

Kwenye kujikinga na jua kali bado sijaanza kutumia vitu kama vikinga jua wala vitu ambavyo vinasaidia kwenye kujikinga na jua lakini kitu ambacho nafanya ni kuhakikisha kama sina mizunguko ya lazima sizunguki sizunguki zunguki ovyo kitu ambacho kina nifanya ni nitulie sehemu moja kwa hiyo sipendi jua kwa hiyo inanibidi nitulie sehemu moja kama sipendi jua kwa hiyo ni kitu ambacho na ki. Sina tabia ya kuzunguka zunguka sana nje. Ila ikatokea huko mbele nimepata pesa vizuri, nitajinunulia, nitajinuunulia, vikinga jua, vile, ili iweze kuni saidia.

Kwa kipindi hiji mara nyingi inabidi niwe mtandaoni, kwa sabu nalibu maswali kama hivi, lazima niyakikishe, nimeyajibu kwa kuzingatia muda, huwa nakikisha kwa siku nimeyajibu maswali ambayo kisho yake nitiendelea tena na maswali mingini. Kwa huwa nakikisha nalibu maswali mengi kidogo ambapo yatanisaidia kisho nikiendelea niipunguza maswali. Lakini ikatokea labda kama kipindiki kile ambapo sijapata sijiapata kazi kama hivyo ya kujalibu kuomba nafasi ya kumfundisha akili mnemba. Mara mingi nilikuwa natulia kidogo tena narudi mtandaoni kwa sababu nilkuwa naangalia kama kutakuwa kuna mteja yeyote ambaye anahitaji bidaa kutoka kwangu hili niweze kumsaidia kwa wakati.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni jukumu la kuhakikisha kuwa nafanya mambo kwa wakati. Yaani kitu ambacho nimepewa nikifanya nakifanya kwa wakati. Nakitimiza kwa wakati nahakikisha nimekifanya kwa ueledi zaidi. Nahakikisha nimekifanya kwa utulivu zaidi. Hivyo, hiyo ni jukumu ambayo nalipenda. Yaani ikatokea nimepewa jukumu pia nikalitimiza kwa uzuri zaidi. Hicho ndio ambacho napenda kwasababu nikifanya kwa uzuri maana yake siku nyingine nitaminika kupewa jukumu jingine. Hivo napendelea sana kufanya kazi kwa utulivu. Kukuzingatia muda kukuzingatia mandhari na kila kitu ili iweze kuwa kazi bora.

Wakati wa baridi kali, mara nyingi, kwa sehemu nilipo baridi inakuwaga mara nyingi ni usiku. Hivyo kwa kipindi kama cha usiku mara nyingi, nahakikisha nimejifunika vizuri, kwenye blanketi vizuri kabisa, nisipigwe na baridi kwa sababu ikatokea nimeumwa sita, sita weza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo, najitahidi nijifunike vizuri kabisa ili kesho yake ikatokea nimeumwa, kwa sababu ikatokea nimeumwa manake sita weza kujitafutia, sita weza kutafuta pesa nikitu ambacho nahakikisha kwa sababu niko mwenyewe na ikitokea nimekwama maana sitaweza kuendelea kwa njia moja au nyingine kwa hivyo kwenye kipindi cha baridi nahakikisha sana kama kuna kuvaa sweta navaa, kama kuna safari ambazo hazina ulazima wakati wa baridi siendi.

Wakati wa likizo mara nyingi, huwa natumia likizo kama sehemu ya kupata utulivu sana sana, huwa napenda kutulia, sipendi kuhangaika, hangaika, lakini kwenye sio lazima na kujiendeleza au kujisaidia kupiga dua kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine, maana yake lazima nitumie muda wangu kujifunza. Na mara nyingi kwenye kujifunza natumia kujifunza vile vitu ambavo siyo vitu ambavo ni vya humo humo ndani. Yaani kama ni vya kazini sio vya kazini peke yake. Najifunza na vitu vingine ambavo vinaeza vikanisaidia kuniongezea kipato. Kwa sabu kama sasa hivi watu wanaeza wakafanya kazi mtandaoni maanake anaeza akatumia muda ambao anafanya kazi mtandaoni au muda ambao hafanyi kazi mtandaoni akafanya kitu kingine. Kwa mfano kama mimi najua kufuma na napendelea kutengeneza vitu kulingana na ubunifu kwaio naeza nikatumia huo muda kufanya kitu cha maendeleo ila ikitokea kazi imenibana maanake itanibidi nifanye ile kazi ambayo nimepewa kwanza halafu nikipata muda wa ziada ndio ni nifanye kile kitu ambacho nakipenda. Lakini kwenye kipindi cha rikiso mara nyingi kwenye kujiendeleza mara nyingi najifunza zile ujuzi ambazo sina ambazo najua zinaeza zikaniletea pesa ambazo zitaeza zikanisaidia hata kama ikatokea huku pesa ambapo nafanyia kazi ikatokea nimechelewa kulipwa maanake sitoweza kukaa nikiwa sina kitu chochote cha kufanya au sina kitu ambacho kinaeza kikanisaidia kunisukuma kunisaidia kufanya mambo yangu.

Kitu ninachopenda kufanya na familia yangu ni kuhakikisha naongea nao vizuri. Kama inatokea nina nafasi ya kuwatunza kuhakikisha naweza kuwapa kile ambacho wanahitaji kwa wakati huo nitawapa. Lakini bado mimi mwenyewe ndo kwanza naanza kujitafuta kwa hiyo kwa sio rahisi sana. Lakini ikatokea mtu anahitaji mtu wa kumskiliza mtu wa kumpa moyo mara nyingi huwanga kuwasikiliza kuwapa moyo kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Hivo, sio kitu ambacho nimeaiku kifikilia sana, lakini nikiwa na familia yangu, yaani tukiwa tupo watu sehemu mmoja, mara nyingi napenda. Kuhakikisha tunatengeneza historia ambayo ni nzuri, kama kupiga story kwa vitu ambavyo vitatufanya wote tucheke. Kuhakikisha tuna kama kuna magomvi, yana ya nasuruhisho ili watu waendelee kuishi vizuri, sio kwa kuishi kwa kugomba au kuishi kwa kutokuelewana. Kwa nikitu ambacho na kipenderea sana, kama itatokea ni mepata muda ka wana familia mawengi huwa nahakikisha na ongea nao vizuri wote, kama kutowako na shida tuna lekebisha.

Leo asubuhi hii nimeamka nimeamka saa moja kitu ambacho nimefanya nimesali baada ya kusali nimefanya usafi ndani baada ya kufanya usafi kwa sababu sikuwa na njaa bado sina njaa ndo nimechukua simu sasa nimeanza kuendelea kujibu maswali kwenye kuenda kazini leo sijaenda. Nilihisi nimechoka kwa sababu jana nilikuwa nina kazi nyingi sana kidogo jioni. Lakini sasa hivi niko sawa. Niko sawa kabisa.

Kitu nilachofanya ume unapokatika kwa sababu simu inakuwa ina moto mana hake siyangahigi sana sababu ikitokea nimetafutwa na matangazo ya kazi maana yake ninaweza kuwapata au unaweza kupata tarifa lakini ikatokea nimepata siku tarifa kwamba labda kesho watakata umeme maanake nahakikisha simu inaa moto sababu siwezi jua nitapata taarifa gani kwa hiyo siku kwa hiyo najidaidi simu ina moto iko vizuri. Ata umeme utapokuwa umeludi, nisiwe nimekosa tarifa yoyote ya muhimu.

Ameshikwa mkono.

Nitafika September.

Tupange mpango.

Hamekutana na mnunuzi.

Itafanyika januari.

Tusigombane tafadhali.

Amekwenda. Shule.

Kavunjika mguu.

Begi, bei gani.

Ninaitaji huduma.

Alama, nyekundu.

Wamefanya maendeleo.

Kafika jioni.

Kongamano lilifanyika.

Samahani siku dhamiria.

Habari za jioni zimefika.

Mkate umeiva.

Kula chakula.

Tutaonana baadaye nyumbani.

Changamoto zinaisha.

Kwa heri tutaonana.

Jitunze usiumie.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

Msafala wa magali leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishilini. Lazima nimpigie mwenye kiti balua. Nimwambie nitacherewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda, kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi na fupi? Nadhani kama nisiondoke mapema. Dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho, nitajaribu hii njia. Leo naendesha redio nisikize muziki ili niwe na subila. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuli wakupanda mboga shambani. Nitapanda maindi na maharage wiki hii ardhi hiko tayari nimesha ilima wiki iliyopita. Mvuo itasaidia mimea kukuwa haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkurima mjuzi yeye a na mbegu za aina nzuli zinazaa sana msimu huu ni rahma kwa wakurima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteza nafasi. Nitaomba watoto wanisaidia kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuli ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.

Sijampigia Amina kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo. Niangalie ali yaki. Iye ni rafiki yangu wakaribu tangushule. Tumepitia mbomengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikiendi tuinjoy pamoja. Tunaongea kila siku bila haibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Malafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tu watunze. Nitampigia bada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana. Tuzungumze kwa ulefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu wanatembea huko na huko. Kuna tatizo la tarakimu katika mfumo wetu. Wote tunajaribu kutatua, lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu wananiuliza kila dakika tano, nini kinaendelea? Najibu upole, sijui zaidi. Inahitaji muda wa kufikiria. Lakini msisitizo anaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo. Nifike kisimani, ninywe maji, labda akili itakuwa wazi baadaye. Niombe mwenzangu anisaidie kuangalia. Kazi za watu wawili ni haraka zaidi na tumaini kesho mambo yatakua bora. Leo ni siku ya changamoto tu.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

Watoto wa meka chumbaani wakisoma. Naona wanajitahidi sana shuleni. Naomba, tuchanganye wakati, pamoja jioni. Haba tucheze mchezo, tuangalie filamu, familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mumewangu anasema tuandaye chakula cha usiku pamoja. Ni wanzo zuli. Watoto watajifunza kupika pia. Tutatayalisha pilau na saladi. Nitwafundisha jinsi ya kukata mboga vizuli. Wakati wa familia ni muhimu sana. Tunajenga usiano mzuli, usiku huu. Utakuwa wa furaha na kumbukumbu nzuri.